Nguvu zangu ni kujituma zaidi kuweka ushirikiano na kutoa muda zaidi ninapokuwa kazini. Izo ndiyo nguvu zangu zaidi. Kuwa ninapenda sana kufanya kazi ninapokuwa ofisini. Akili yangu na mawazo yangu yote huwa sehemu hiyo. Iyo ndiyo ngovu yangu kubwa.

Ndiyo huweza kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine. Nikiweza kufanya hivo, huwa ninaweza kujiudumisha kabisa na watu kuweza kufikiana kimawasiliano zaidi na kupata akili mpya. Na kushirikiana na wengine unasaidia zaidi kujenga mawasiliano mazuri na kujiamini zaidi kazini.

Huwa ninajianda vizuri zaidi kwa kudhibiti vitisho wa mtandaoni kwa kuweka DSN AD Guard. Hiyo huweza kuniepusha na kila kitu ambacho kinaweza kuandaliwa au kuniandalia vitisho kupitia mtu mwingine au mimi. Kwa kufanya hivyo, huweza kudhibiti maudhui ya sofa na vitisho pia. Kwa hiyo kwa ushauri, ningeshauri watu weze kutumia DSN AD guard kwa kuzuia vitisho na uchochezi katika mtandao.